Kitambo nilikuwa napenda kusikiliza redio kwa sababu ilikuwa chemichemi pekee yake ya kusikiza habari. Lakini sikuhizi redio ni kama zimepitwa na nyakati kuna vitu kama televisheni zimekuja mitandao simu sasa ndiposa unapata mara nyingi. Nilikuwa napenda awali lakini sasa nimekawia kabla sija sikiza redio.

Mimi hupenda sana, ningependa sana ama mara nyingi mimi hufuraia wakati najifunza kuhusu njia mingi, zingine mpya za kutengene za kuongezea kipato changu vile vile, hiyo inadidumisha, inafanya niwe na hamu ya kutaka kuongezea kipato changu cha kila siku.

Wakati ninahisi kana kwamba nina wasiwasi, mimi kwanza hukunywa glasi ya maji. Niweze kufanya akili yangu, ikaweze kutulia ili niwe na muda wa kufikiria kwa utaratibu zaidi. Vile vile mimi pia hupumua kwa nguvu na pia narudisha hewa ndani naitoa nje tena. Hivyo ni huwa nahisi moyo wangu ukiwa mwepesi kidogo. Na ninapata utulivu.